Swali linauliza je, unapenda kutembea kwa miguu? Naam mimi ni mtu napenda ambaye napenda kutembea kwa miguu kwa sababu katika ile hali ya kutembea utapata kwamba ni mazoezi ya mwili na mazoezi ambayo unapata kwa ujumla iwapo umeongeza kilo nyingi ama unataka kupoteza kilo mazoezi ya kutembea ni mazoezi nzuri sana. Pia naeza sema kwamba katika hile hali ya kutembea nimeweza kujisaidia katika hile nafsi ya kuhakikisha kwamba naeza chunga afya yangu. Mi ni mtu ambaye natembea katika kilomita kama ishirini na ishirini ambayo unapata. Natembea saubui na jioni. Na katika hile hali ya kutembea nimeweza kuniridhisha mimi kimwili na pia kiakili. Napenda sana kutembea masaa ya asubui ambapo jua haijawaka sana. Ama pia jioni wakati jua imetua.

Swali linauliza, niambia kuhusu njia unayotumia kupumzika, unaweza kueleza nini kinacho kufanya utulie. Nasema kitu ambacho kinanifanya nieze kutulia ni ambapo, ninapo maliza siku yangu ya kawaida, ninapo utulia pale nyumbani. Kueza kutazama runinga ama kipindi ambacho unapenda, kineza kunifanya nitulie. Pia mazoezi kama vile yoga ama meditation na mazoezi kwa jumla ni kito ambacho huwa kina nichangamsha akili na akili yangu inapata kutulia. Je unakumbuka wakati ulipo jifunza njia hii ya kumzika. Nakumbuka mimi tangu niwe mtoto nimekuwa mtu ambae napenda mazoezi kwa jumla na katika hiyo hali ya kupenda mazoezi nimeweza ku kujifunza mazoezi gani ambayo yatanisadia na gani ambayo kwa kweli ni ya muhimu. Ungependa kushiriki na muda gani unachukua. Ningesema kwa kawaida mimi ni mtu ambaye ninachukua kama muda saa mbili ili niweze kumaliza mazoezi yangu. Unahisi jinsi gani unapopumzika bada ya kupumzika kama ni kufanya mazoezi huwanahisi utulivu waakili na wamwili.

Swali lauliza unasherehekea mwaka mpya vipi. Nakumbuka niliporuka kutoka mwaka uliopita hadi mwaka huu niliweza kwenda katika mji wa Arusha na hapo niliweza kujumuika pamoja na marafiki wangu, pamoja na familia yangu na ilikuwa muda mzuri sababu tuliona watu wakipiga densi, wengine wakiimba, tukala chakula pamoja, tukashirikiana pia na watu ombao hatukuwa tunaweza kuwajua. Kwa hivyo katika ile hali ya mwaka mpya, ni nzuri unapokuwa na familia yako na mnajumuika pamoja.

Swali nauliza, unacheza na nani mara nyingi? Naeza sema kwamba katika hali ya kucheza ni kitu nzuri kwa sababu unapata inakufanya uwe mchangamfu na uweze kufanya mambo mingi. Mimi ni mtu ambaye nacheza na dada na ndugu zangu kwa mara nyingi. Na katika ile hali ya kucheza tumeweza kufanya vitu vingi kama vile kusaidiana katika kupunguza kilo katika pia tu ile hali ya kuwa mchangamfu. Na katika ile hali ya kucheza imeeza kunifanya mimi niwe, niweze kufanya kazi zingine kwa urahisi.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa basebali, unaweza kushiriki wakati mkuu wa basebali uliouna? Nakumbuka wakati mkuu wa basebali ambao niliweza kutazama ilikuwa mnamo wa mwaka elfu mbili na kumi na nne, timu ambayo ilikuwa inacheza ni timu ya Amerika, Unakumuka nini kili chotokea cha ajabu? Nakumuka katika kutazama hiyo timu. Niliweza kushudia kwamba, timu iliweza kushinda katika kompetisheni ambayo ilikuwepo, nilihisi vizuri kwa sabu nilikuwa na shabikia timu ya Amerika na iliweza kushinda. Unahisi nini unapofikiri kuhusu wakati huo? Hua nahisi vizuri kwa sabu katika ile hali ya kufikiria. Jinsi, timu zimeweza kucheza naezasema kwa kweli. Unapata kwamba, nikitu nzuri. Na pia, inanipea makumbusho mzuri kwa sabu na kumuka tulienda kutazama katika klabu fulani, ambapo mchezo zilikuwa zinaweza kuchezwa, na tuliweza kushinda. Kikombe, yaani timu ambao tuliko tunashabikia ilishinda.

Unafanya marafiki wapya vipi, naeza sema kwamba ninapo anza kujuana na mtu, mimi mtu ambaye nataka kwamba rafiki yangu ahisi vizuri. Katika ile hali ya kuhakikisha kwamba, mnapo zungumza pamoja, mnaweza kuwasiliana vizuri, mnaweza kuzungumza vizuri, mnaweza kuhakikisha kwamba mnafanya kazi pamoja vizuri. Pia kuweza kuongea ili kumfanya mwenzangu awe mzoefu ili asieze kuogopa. Pia mimi ni mtu ambaye nadhamini kuhakikisha kwamba. Tuna, kama tunaenda pahali, tunaenda pamoja ili tuzoeane ili tuwe na maarifa kuhusu kila mmoja wetu. Na pia katika ile hali ya kuongea unamwongelesha kwa njia nzuri kwa upole ili mueze kuzoeana.

Swali lauliza je unapenda kunywa maziwa? Naam, mimi ni mtu ambaye anapenda kunywa maziwa. Katika ile hali ya kunywa maziwa, unaweza, unapata kwamba inasaidia katika afya ya binadamu. Pili, unaweza kunywa maziwa na kitu chochote, inaweza kuwa, unaweza kula maziwa na keki, na mkate asubuhi. Pia katika ile hali ya kutengeneza maziwa, unapata kwamba unaweza tumia maziwa kupika chai. Na chai katika wakati ambapo unapata kwamba anga ni baridi ama kunanyesha ama kuna baridi. Unaweza kukunya pamoja chai pamoja na marafiki zako ama familia yako. Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye napenda kunywa maziwa sana.

Swali linauliza harufu gani na yoi penda aneza sema kwa mba mini mtu wa mbae napenda harufu ya manukato wa manukato wa nzuri ambapo unapata unaponusia. Unaweza kufurai kwasababu yani inakuridhisha eka binadamu. Pili mimi ni mtu napenda harufu ya chakula kizuri. Kama binadamu yoyote, hakuna binadamu wa mbae anapenda kula chakula ambacho kwa kweli unapoila unahisi kwa mbasichakula kitamu. Kwa hivyo mini mtu wa mbae napenda kula sana chakula kilichopi kwa vizuri nakina harufu tamu. Na katika hili hali ya manukatu, unapata manukato nzuri kama vile kia rabu ni manukato ambayo inakufuraisha wewe kibina afsi.